Nitakamilisha likizo yangu mwezi wa Juni.

Tumeandaa mkutano ya wakurugenzi wote wa kampuni.

Februari kumi na nne ni siku ya wapendanao.